Mwanzo gazeti ni achanilite kitabu ambalo lilitumika enzi za zamani sana sana ilikuwa very ifectivu kuseidia watu kupata habari kwasababu hakukukuwa na vyombo vya habari kama televisheni amaruninga ama simu so watu wengi walikuwa wanategemea sana gazeti kupata habari kwa sahii generationi ambao tuko gazeti hazitumiki sana sana kwa sana kwa sababu watu wengi wako namasimu wanapata habari gazetini kama ni habari ya biashara habari ya michezo habari ya vifo habari ya ugatuzi kila kitu iko mitandaoni pili kwasasa watu wengi wanatumia runinga kwasababu ni kitu ambacho ni raisi ni kuwasha tu nakuona ufai kupitia katika mandishi ni kuona picha na kusikiza so ni jambo la muhimu sana tatu watu wengi skuizi wana prifaa ama wana chagua sana sana mambo ya sio kusoma wanachagua sana ile minsi ambayo ni raisi ambayo tena ni ifektivu Ukiangalia sana kama gazeti inachukua mda kusoma inachukua mda pia kusoma kwa watu ambao hawaoni ama wako na shida za macho so sio kama runinga ama televisioni ambapo mtu yeyote aneza kusikiza ama ukue kipofu ukue kisiwi ukue hauwezi kuongea bado unaweza kuona nakuelewa kwahivo mimi sipendi kusoma gazeti kwasasa natumia simu na aruninga na redio kupata habari zangu.

Kazi za dharura nazishughulikia na kuzipatia kipaumbele Kwanza kuliko kazi zingine kwa sababu ni kumaanisha hiyo kazi inahitajika haraka sana na hiyo ndo kazi ya maana kuliko hizo kazi zingine so ile wakati ambayo niko na kazi ya dharura na na make sure ama na hakikisha kila kitu ambacho kinahitajika chakufanya hiyo kazi nikonayo na nimejitayarisha kiakili na nimejitayarisha kimawazo na kisaikolojia kwamba hiyo ndo kitu ambayo nitashughulikia ya kwanza na inapoanza hiyo kazi huwa sitaki kitu ambacho kitanifanya nitoe mawazo yangu kutoka kazi. So na hakikisha kwamba kila kitu ambayo inaweza kuwa ya distraction nimeiweka kando. Kama ni simu, nimeiweka flight mode. Kama ni mtu ambayo anataka kuja kuniongelesha na mikishuwa kwamba tumeongea kabla ya kazi tumehakikishiana ya kwamba ama tumemalizana na kama hatutaweza kumalizana tutamalizania baada ya kazi. Pili na meeshuwa kwamba kila kitu ambayo nitahitaji kwa hiyo siku kama ni chakula, kama ni maji, kama ni usaidizi, kitu ambacho kitaweza kunitoa katika kazi na hakikisha kwamba kiko karibu na mimi ama si jambo ambalo litanifanya niache kazi zangu niende nikakishugulikie. So, kazi za dharura zinakuja kwanza and then kazi zingine zinafuata.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kutulia ama kupumzika chini ya kivuli. Kwa sababu, wakati ambao kuna jua kali, ni ngumu sana kufanya kazi. Sanasana kazi ngumu, kazi ambayo inahitaji nguvu ya mwili, ni ngumu sana kufanya hizo kazi. Kwa sababu, kuna joto jingi na kuna jua kali, mtu hupoteza maji mengi kwa mwili. So ni vuzuri sana wakati ambapo kuna jua kama ni kazi unafanyia pahali ambapo hakuna jua kuna kivuli, kuna utulivu ama kuna vitu za kuweka baridi kama vili feni na AC air conditioner pia wakati wa jua napenda kunywa maji mingi sana kwa sababu najua pia mwili wangu unapoteza maji mingi kwa jua kama ule wakati ambayo na sweat maji mingi unapotea sana kwa mwili yangu so napenda kukuwa hydrated mara nyingi kwa sababu inanisaidia sana ku-keep mwili wangu fresh na pia kunisaidia kimawazo jambo la tatu wakati wa jua kali napenda kutulia nyumbani kwa nyumba ambayo iko na AC kwa sababu inapunguza joto. Nakaa naongea na marafiki zangu, ama naongea na familia yangu moja kwa moja. Ama nafanya kazi ambazo, hazihitaji nguvu nyingi kufanya kama kukunja nguo, ama kupiga pasi, ama kulala. Saa zingine pia kuongea na watu mbalimbali. Jambo la tatu pia napenda kujiangalia filamu, ama kutazama televisheni ku-watch zile film ambazo nazipenda mara kwa mara ama najiangalia michezo ama najiangalia wimbo nasikiza nyimbo ama naimba. Yani kuna activities mingi ama jambo mingi ambayo unaweza fanya wakati wa jua kali pia ni masaa ambapo mtu unaweza choka, ukakaa nje chini ya jua, ama ukaenda kuona rafiki yako, kama pahali ambapo anaishi siyo mbali sana. So wakati wa jua pia kuna vitu ambazo unaweza fanya wakati wa jua siyo kwamba hilo wakati ya ambapo kuna jua kazi haiwezi kufanyika kazi inaweza fanyika but inahitaji ukue na unakunywa maji mingi sana unajiangalia kimwili health yako unaiweka mbele pia unatumia vitu vya kuzuia jua kama umbrella ama unajipaka mafutea sunscreen.

Mwanzo, kitambo nilikuwa naweza kukaa hadi saa, tisa ama saa kumi za asubuhi. But, nilikuja kugundua ama nilipoangalia katika mtandao, niliona kwamba si vizuri kukaa macho kwa masaa mingi kwa sababu pia mwili unahitaji wakati wa kupumzika. Akili macho na viungo vya mwili vinafaa muda wake wa kupumzika. Pia niliona kwamba kukaa sana ama kukawia kulala na kuchelewa kulala inachangia sana katika magonjwa kama vile za macho kwa sababu watu wengi wanakaa wakitumia simu usiku na wanatumia simu kwa muda mrefu na hiyo mwangaza wa simu ndiyo ambao unaowaharibu macho. Pia niligundua kwamba kulala late ama usiku sana inafanya mtu, asubuhi unaamka ukiwa na uchovu mwingi na ukiumwa na kichwa kwa sababu haujapata wakati mzuri wa kupumzika wa kupumzisha akili na kupumzisha mwili, so. Mtu unafaa kulala katika masaa nane ama tisa ikienda sana. Ili mwili wako ukuwe umerejesha nguvu na umepumzisha mawazo na umepumzisha akili na pia viungo za mwili so kulala mimi huka hadi saa sita, hiyo ndiyo latest kama nina kazi mingi ya kufanya kama sina kazi mingi ya kufanya, ama kama nina kazi nyingi ya kufanya mi hulala saa nne, kama sina kazi nyingi ya kufanya mi hulala saa sita, nikijiangalia filamu na ule wakati ambao najua siyuko kazi niko na muda wa, nimepewa muda wa kupumzika, naweza kaa hadi saa sita, saa sita na nusu, ama saa saba.

Katika kusoma gazeti na habari za mitandaoni, napendelea sana habari za mitandaoni. Sababu ambazo sipendi kusoma gazeti ni kwamba gazeti ni iko outdated ama ni kitu ambacho kilitumika na wazee wa zamani kupitisha ujumbe ama ilitumika hapo zamani kidogo. Kwa sababu hakukukuwa na njia ingine ya kupeana ujumbe. Pia gazeti ni unatumia pesa kununua. Pesa ambazo hazipatikani kirahisi. Na pia unachukua muda kuisoma kwa sababu gazeti iko na pages. Ama kurasa kadhaa ambazo unafaa kusoma. Na unaeza pata ile jambo ambalo unataka kuona ama ile jambo ambalo unataka kulijua haliko kwa hilo gazeti so inabidi unatafuta gazeti ingine ambayo hauko kamili kwamba ile kitu ambao unatafuta utaipata kwenye hilo gazeti. Jambo la tatu ambalo sipendelei kuhusu gazeti ni kwamba ina maandishi ndogo na unapata kama mtu ako na shida za macho kama hawezi kuona sentensi ndogo ndogo ama words ndogo ndogo inakuwa ngumu sana kwa mtu kusoma. Na inakosesha mtu ile comfortability ama ile unakosa ile hamu ya kutaka kujua ama kutaka kuendelea kuisoma. Habari ambazo zimekupeleka hapo uende ukaangalia so napendelea habari za mtandaoni kwa sababu jambo la kwanza ni first. Katika mtandao, ukitaka kuona vitu ni rahisi sana na unaeza ona jambo ambalo limeandikwa kwa gazeti la kuchukua masaa kama la lisaa limoja unaeza tumia kama dakika thelathini ama chini ya hiyo kuiona katika mtandaoni pili habari za mtandaoni hauhitaji pesa mingi kuziona. Ukiwa na mtandao wa network kwa nyumba kama ya wifi ni rahisi sana kwa sababu ya unalipia mwezi mzima kiwango fulani cha pesa na unaweza kuona habari zozote ambazo unataka na imekua sana ni effective ama raisi sana kupata habari mtandaoni kama kuliko vile unaeza pata habari katika gazeti. Tatu, nne habari za mtandaoni ni rahisi sana kuipata. Kama unataka kuona habari ya michezo, unaenda direct kwa habari ya michezo. Kama unataka kuona habari ya ugatuzi, teknolojia, siasa, ni rahisi sana kuitrace katika mtandao wa online kuliko katika gazeti. Pia habari za mtandaoni unaeza kuisikiza, siyo lazima ukaisoma, kuna ya kusoma kama unaprefer kusoma, kama unapendelea kusoma kuna ya kusikiza, kama unapendelea kusikiza, pia kuna ya kutazama kama unapendelea kutazama. So mimi napendelea sana habari ya mtandaoni kwa sababu ni fast na haikuli muda mwingi na pia naeza ona habari zozote ambazo nataka kimataifa na ni rahisi sana mimi kuangalia habari ambazo nataka kusikiza pia naweza kuzitazama habari zenyewe so nachagua habari za mtandaoni.

Naam mimi natumia mtandao ya kijamii. Sababu ambazo napenda kutumia mtandao ya kijamii ni kwamba ni raisi sana kutumia. Na kwa hiyo uraisi unapata kwamba unaeza kuwa na account yako ya Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, mtandao wa X na ukuwe monetize. Kuna hili ambao watu wanalipwa siku izi. So mitandao ya kijami watu wanatumia kama njia ingine ya kupata mpato ama wa kupata chakula cha kila siku. Jambo lingine ni mi napenda kutumia mtandao ya kijami kwa sababu ni raisi sana kupata habari. Habari zinazochipuka, habari za kitambo, habari za sasa vitu vinavyoendelea kwa sababu iko na pahali pa kusave. Ama pa kuhifadhi habari na pia natumia mtandao wa jamii kwa kuwasiliana na marafiki ambao wako inchi zingine ambao hatuwezi pigiana simu kwa direct But tunaeza ongea kwa simu Tumiane messages to make calls na tuzungumziane So natumia mtandao wa kijamii kwa kuwasiliana na marafiki Tatu pia natumia mtandao ya kujami kwa kujitazamia filmu ama movies na short stories na reels zinanisaidia sana kutazama kila kitu ambayo nahitaji sio kama kitambo pale ambapo. Tungengojea filmu za televisheni na saa zingine zinakuja ama zinaekwa kwa mda mchache Sasa hivi unaeza enda ujiangalie iyo filamu yoyote ambayo unataka So mitandao ya kijami imesaidia sana sana sana. Kitu kikubwa ambacho mwenye ali invent mitandao ya kijami alisaidia sana Kwa maana sasa hivi jambo likitokea mahali fulani ni raisi sana kujua imenisaidia kujifundisha mambo mingi sana nikitaka kusoma lugha mbali mbali kama lugha ya ki Faransa lugha ya ki Germany luga ya ki Norway naenda tu online naanza kujifundisha so mtandao pia imekua platform kubwa sana ya watu kujifundisha imefanya elimu ikakua rahisi imefanya teknolojia ikakua rahizi imefanya mazungumzo ikakua rahisi sana na imesaidia sana pahali pa kubwa so mimi utumia sana mtandao ya kijamii.

Kitambo nilikuwa natumia data ya simu na niligundua kwamba nilikuwa natumia pesa nyingi sana kulipa data kwa maana ningenunua data ya Lisali moja kwa shilingi ishirini na Nilikuwa natumia shilingi ishirini So ningetaka kukaa online kwa siku mzima ni masaa kumi na nne una multiply na 20 ambayo ni pesa mingi sana nikarudi nikaona wifi na lipia mwezi mzima pesa kiwango flani na inakasa na neza watch movies online neza pigi simu na weza scroll mtandao yoyote nataka na ingia instagram na ingia facebook na ingia tiktok na ingia x na haina limitations hiyo kama data ya one hour ambayo utatumia kwa lisatu limoja mbalo linakatu ukimaliza ilo lisali moja. So kwa sasa hivi natumia wifi na inamanufa kubwa sana ukitafautisha na data. Wi-Fi, unalipia fixed amount na utakua mtandaoni kwa mwezi mzima. Na siyo wewe tu, unaeza tumia na majirani, natumia na familia. So, Wi-Fi imeraisisha kazi sana.

Mwanzo, wakati wa jioni ni wakati wa kupumzika sana sana. Watu wengi wanatumia wakati wakupumzika, wakati wa jioni wakupumzika. Iyo ni masaa ambayo umemaliza kazi kwa njia sa kumi na mbili ya jioni. Adi sasa, siku hiyo ingine inayofuata saa kumi na mbili ya asubuhi. So, wakati ambapo siku yangu imeisha, ambao inaisha sa kumi na mbili, mimi huenda moja kwa moja hadi nyumbani. Nikifika nyumbani na badilisha mavazi ambazo, nilikuwa nimevaa kazini. Naoga, nikisha maliza kuoga naanza kujitayarisha nini nitakula huo usiku. So, hapo ni kitu kama saa mbili. Saa mbili naanza kutayarisha chakula ambacho nitapika. Nikimaliza kupika na kula nikiwa nimetulia, nikiangalia filamu ama nikisoma kitabu. Na mimi sina sherehe za jioni. So sherehe ya jioni yangu ni chukue kinywaji, soda, ama maji, ama yoghurt, nikae shini, nikisoma kitabu, nikunywe, nikimaliza, nianze kujitayarisha kuhusu shughuli nitakazo zifanya kesho. Izo ni kama kuweka nguo kuchagua nguo nitakazo zivaa, kumake sure nimeangalia chakula nini breakfast na iko tayari, nimake sure nime pack pia chakula ambao nita beba nikienda kazi ya lunch, nimake sure nimepanga vyombo zangu za kazi ama vifaa vya kazi na niangalie kama kuna kazi ambayo sikukuwa nimemaliza hiyo siku. Kama kunayo niimalizie kwa sababu ni vizuri sana kumalizia kazi zako za hiyo siku ili usichanganye na kazi ambazo zitafuata siku hiyo nyingine. Napenda nikimaliza shughuli zangu zote nitulie. Sasa nianze kufanya face routine yangu, nifanye skin care product, niji ninyoroshe mwili yangu, nijisaidie mwili na kila kitu ambacho nahitaji. Inanipea sana furaha, nikimaliza. Sasa nijikelee kwa kitanda. Ni ombe ni shukuru ni rudishe shukurani kwa kwa sababu siyo jambo la kawaida kuamka kufanya kazi kuendelea na shughuli zako za kila siku na kurudi nyumbani salama. So ni vizuri sana kumalizia siku yako na kurudisha shukurani kwa mungu. Mimi ni mkristo so moja kwa moja wakati mwingine nasoma biblia alafu na omba na rudisha shukrani na wakati mwingine kama nimechoka sana na rudisha shukrani na ivo ndio siku yangu huisha.